Naam, kwa hakika nimewaifanya kazi ya kujitolea. Kazi hiyo ya kujitolea ilinisaidia sana kujenga ujuzi, kujiamini na kuelewa umuhimu wa kufanya kazi kwa ushirikiano. Huku nikichangia maendeleo ya jamii. Aidha, niliweza kupata maadili na nidhamu kutokana na kazi huo wa kujitolea. Kwa kweli, kazi hiyo ilikuwa ni kusafisha mtaa wetu kila ijumaa na hilo ndio ilinipa umuhimu na maana wa kujitolea kwa kazi yeyote. Zaidi ya hayo, kazi hiyo ilinisaidia kunifanya niwe najiamini na kuwa na maarifa. Hata hivyo, iliniongezea nafasi za ajira ya baadae kwa sababu watu kwa kijiji chetu waliweza kunipa ajira ama waliweza kuniajiri mara kwa mara.

Naam, kwa kweli mimi ni mbunifu na ubunifu wangu umenisaidia kukuza mahusiano mema kati ya watu ambao tunafanya kazi nao. Aidha, ubunifu wangu umenisaidia kubuni mawazo mapya, kutatua changamoto kwa urahisi na kurekebisha ama kuboresha ubara wa kazi ni nao ufanya. Zaidi ya hayo, mimi kama mbunifu nimesaidika kupata suluhisho mapya kufanya kazi wa ufanisi na kukabiliana na changamoto kwa njia tofauti. Aidha ubunifu wangu umenisaidia kuwa kama kielelezo katika jamii na kuweza kusaidia wanajamii kutatua mambo mengi muhimu muhimu ambayo wanaku mbana wanakumbana nayo kila wakati.

Kwa hakika, ninapenda kujaribu Teknolojia Mpya. Kisa na maana ni kwamba, Teknolojia Mpya ni kama mifumo ya akili bandia na kompyuta hunisaidia sana kupanga rasilimali na kuboresha kilimo na nishati wakati ambapo ninafanya utafiti kule mtandaoni. Aidha, teknolojia ya mpya imenisaidia kwa uchunguzi wa afya na kutatua ama kutambua magonjwa mengi ambayo yanaonekana ya kuwa kizuizi ama yanaonekana kuwa hayana tiba. Upande wangu teknolojia mpya imenirahisishia, biashara, hasaa upande wa mtandaoni. Malipo yake ya kidijitali na ufuatiliaji wa bidhaa na usimamizi wa rasilimali kwa upande wangu umenisaidia sana. Na hivyo ni kwa sababu napenda kujaribu hii teknolojia mpya kila wakati.